Rafiki wangu wa karibu sana tulijuana, tumejuana zaidi ya miaka kumi, tulijuana katika shule, na tunapendana sana, Tunasaidiananga sana na mambo mingi, na pia kwa kifamilia, na pia mara moja kwa moja tunajipeleka mahali, tunakula chakula, tunajifuraihisha na familia yetu. Ni mtu mwenye nikiwa na shida yangu nitamwambia bila bila wasiwasia yote.

Muda wangu wa bure na utumia kwa kusikiza muziki, na pia na utumia kwa vitu kadhaa kama kufanya usafi kwa nyumba ama kutazama filamu, pia na itumia na familia yangu kuzungumza na pia kufanya vitu zenye tunapenda kama familia.

Ndiyo napenda hesabu sana, hesabu ilikuwa, ile napenda sana katika shule, nilihitimu vizuri sana, na pia nikaenda chuo kikuu pia nilifanya hesabu. Napenda sana hesabu ni rahisi, na pia ni mzuri sana ukifuatilia, na inakueka inakueka motisha ya kukuifanya.

Ile kinywaji napenda sana napenda chai ya maziwa, chai ya maziwa mengi, naipenda sana kama kuna baridi, ama asubuhi nikienda kazini, inanifanya akili yangu isikie vizuri, na ni mawazo yangu ipungue, na pia naipenda kama nikitoka kazini, jioni napenda sana chai, na nitakunywa chai na kitu yenye iko.

Napenda sana kutumia kompyuta kuandika sipendi mkono aa nasikianga kama nachoka sana lakini kompyuta ni haraka aa ukishaadika ni hivyo na kutumia kompyuta unaandika kwa utataratibu na kwa njia inayofaa na njia inayosomeka vizuri.

Ndiyo napenda mvua lakini sipendi ile mvua mingi sana napenda mvua kiasi kama mvua inanyesha usiku kiasi ndiyo kama ndio nikona shamba ya vitu zangu zitamea, mimea yangu itamea vizuri sana lakini mvua kubwa sipendi juu inaleta madhara kubwa kwa watu na pia kwa mimea ya.

Mara mingi wikendi huwa naa huwa na na natazama filamu nafanya kazi za nyumba kama usafi na pia napanda nalima napanda kwa shamba yangu na pia napenda sana kueda kuogelea kama jua nikali na kukaa na familia yangu Iyo diyo shughuli napenda sana kufanya wikendi.

Ile kinywaji napenda kunywa wa asubuhi, napenda kunywa chai, chai kama kiamisha kinywa, hiyo ndo napenda sana asubuhi. Kama kuna baridi sana, nitapenda kahawa lakini sio sana. Na kama kuna joto sana, nitapedelea juisi, lakini sana sana napenda sana chai na nikunywe na kitu yeyote kama mkate ama via zivitamu.

Ndio huwa natumia video kwa mawasiliano naitumia mara mingi sana. Natumia kama kwa kikazi, kama tunazaetumia kama tuko kwa meeting, tunatumia video, alafu pia kuna marafiki zangu ama na familia yangu wenye hawako karibu inakuwa raisi kuwasilina kwa video.

Mazoezi ya mwili nafanya kama mara nne kwa wiki. Huwa nafanya mazoezi na pia hua natembea sana. Pia kuogelea naona ni mazoezi ya mwili. Inafanya, inaletanga manufaa kubwa sana kwangu. Inanpunguzia mawazo. Na mwili yangu najihisi vizuri. Na pia napunguza kilo.

Nikiwa na marafiki zangu, napenda sana kutazama filamu na wao, ama kuenda kuongelea, ama kuenda kula chakula mahali, kwa hoteli, na pia tunapenda sana kuongea maneno yetu, kuhusu maisha yetu venye inaendelea kuhusu watoto yetu, na huwa inanisaidia sana.

Napenda sana kuogelea. Kuogelea ni mzuri juu inapunguza mawazo yangu na pia kama wikendi kama niko wakati niko na muda naenda sana naogelea sana sana nikiwa pekee yangu ama na familia yangu inanisaidia sana kwa zoezi ya mwili na pia kupunguza mawazo.

Huwa nafanya mazoezi jioni, nikitokea kazini, ndiyo naenda kufanya mazoezi. Lakini wikendi napenda kufanya mazoezi asubui. Lakini kama niko kazi, natoka kazi, ndiyo naenda mazoezi. Huwa inanisaidia sana kusaidia misuli yangu, pia mawazo, na pia nasikia mwili yangu inakuwa sawa.

Kile chakula ninachokipenda zaidi, napenda samaki wa nazi, kwa sima. Anapenda sama, inaipenda ni tamu sana, na pia haina iko na manufaa mingi sana kwa mwili, inasaidia kwa mwili, na pia iko na, haina mafuta mingi yenye ikona madhara kwa mwili.

Napendelea sana mahali pa kimya, sipendi mahali kuna kelele. Napenda sana mahali pa kimya juu kwa mawazo inanipunguzia mawazo na mimi mwenyewe napenda kimya, sipendi kelele na pia naezafanya kazi zangu vizuri bila kusumbuliwa na kitu yoyote ama kelele yoyote na nitafanya bila wasiwasi yaote.

Napenda kununua vitu kwa mitadao ama pia naeza enda kwa mahali duka ziko na nunua inaringana na bei so nitataangalia bei nione bei iko mzuri wapi kama bei iko mzuri kwa mitadao nitaeda ninue vitu kwa mitadao na pia napendanga sana kuwenda kuangalia angalia kwa duka vitu katha katha diyo kama naona kuna vitu mzuru na pangia ndiyo ninue.

Nfiyo, napenda sana kula samaki, napenda sana, samaki ikona manufaa kubwa sana kwa mwili, na pia ni nyama mzuri, haina mathara kubwa, lakini ikona manufaa mzuri hata kwa akili, na pia haina shida yoyote ukiikula iko sawa.

Ndiyo huwa na gawanya takazangu kulinga na venye ziko kama ni chakula ama ni chakula yote inaweza kuliwa na kuku na igawanya kama ni plastiki na iweka kando kama ni kitu kama inaweza enda kwa shamba na iweka kando juu inanisaidia na kama ni vitu za kutupa zikuja kuchukuliwa pia naziweka kando.

Njia ninayotumia kukupumzika huwa na huwa na tazama filamu ama niko nasoma vitabu ama kama saingine naenda katika mazoezi ama niko na familia yangu na saingine kama niko kwa shamba yangu naangalia mimea yangu na vitu zangu kwa shamba.

Kueka afya mzuri huwa na nakula mzuri na sana sana sikuli chakula enye iko na mafuta mingi na pia nakula mboga sana sana na naenda zoezi na pia na sitaki vitu zikona sukari mingi kwa mwili yangu.

Ile maendeleo ningependa kuona katika jamii ni kuwa barabara zimejengwa vizuri, kuna barabara mzuri kwa kila mtu, yenye mtu akilima atapeleka chakula yake kwa soko bila shida yote. Pia ningepeda sana kuangalia hospitali zimejengwa vizuri, zahanati ziko sawa, zinye ziko karibu, zahanati ziko na dawa, ziko sawa, na kuna daktari wakutosha. Na pia shule ni za kutosha, shule zisiwe na wanafunzi wengi, shule ni za kutosha na shule ziwe mwanafunzi hafai kuenda kutembea mbali, kuenda kusoma. Na pia nasema wenye watoto wa chekechea wanafaa kuwa wanapewa chakula na uji ama na kitu ingine ya kukula.

Ndiyo napenda sana kuvaa vipuli kulingana mahali naenda kama naenda kwa mahali pa kama harusi hivi ama naenda mahali na marafiki zangu napenda sana vipuli lakini kama naenda kazini sipendi sana kuvaa vipuli sana sana so inalingana mahali naenda na vipuli zenye juu nijue zile vipuli nafaa kuvaa.

Napenda sana ugali sipendi wali sana napenda sana ugali ugali juu nitakula na mboga tofauti naeza kula ugali kwa samaki ugali kwa kunde kwa mkude ugali kwa boga zingine za kienyeji pia ugali ni chakula enye inanipea nguvu ni chakula nasikia nimeshiba vizuri na sitakuwa na njaa tena haraka.

Sipendi sana kulala mapema lakini napenda kumka na jua. So mi nafanya kazi zangu usiku nalala kama nimechelewa kabisa lakini nitaamka na jua. So mimi ni mtu wa kulala kama nimechelewa naamka kama nimechelewa. Lakini kama ni kikazi nitaamka mapema lakini mimi napenda sana kuamka na jua lakini nalala kama nimechelewa.

Napenda kupanda milima lakini sio sana juu mahali nimezaliwa nimezaliwa mahali pa milima ni vitu nimezoea tangu nikiwa mdogo kwa ututonu wangu tunapanda milima sana Kwa katika maisha yangu karibi yote nimekuwa nikipanda milima so napenda lakini sio sana si kitu yenye nitaenda nipande mlima hali nikienda kuangalia wazazo wangu mara katha kuna milima huko nitapanda huko.

Ile tukio muhimu sana katika maisha yangu ni venye tulipatana na bwana yangu. Hiyo ni tukio la muhimu sana, ju ni mtu wa maana sana amenisaidia, tunapendana, alinipata nikiwa chini sana, akaniweka vizuri na ananipenda na pia ananiheshimu kabisi.

Kile kitu ningependa sana kujifunza kipya ni kusuka nywele. Hiyo nataka sana, ama kushona nguo. Kusuka nywele nitakuwa nasuka jamii yangu, nitakuwa nasuka watoto wangu. Na pia mimi mwenyewe nitakuwa najitengeneza nywele. Kushona nguo naona iko sawa juu, nita, kila, Nitela na kila fashion ya kushona manguo katika soko.

Ndiyo napenda mvua sana mvua ni kitu ya maana lakini mvua mingi sipendi juu mvua mingi ni madhara napenda mvua jinsi niko na shamba nimepanda vitu so mvua inasaidia sana kwa mimea na pia kwa chakula italeta chakula na hakuna shida haitakuwa na shida yoyote ya chakula.

Huwa na soma gazeti kwa mitandao, huwa nasoma gazeti mara kadhaa. Napenda sana kujua kenye kinaindalia katika inchi yetu. Napia napenda sana kuangalia katika siasa tumefika wapi kama nchi na venye tunaendelea kama nchi.

Simu yangu sana natumia kwa mawasiliano, kwa wenye tunafanya na wao kazi, na pia kwa familia yangu, hiyo ndiyo natumia sana, na pia nasoma kwa mitandao pia, nasoma maneno ya nchi, maneno ya venye matukio yenye inafanyika mara moja moja.

Kabla ya kulala usiku huwa nachukua biblia nasoma biblia nikimaliza kusoma biblia naomba ata nikishamaliza kuomba nachukua vitabu zangu ama kitabu ninasoma hiyo wakati nakisoma nikiwa kwa kitanda nikigojea kulala hapo ndio nafanya hivyo.

Ndiyo nimewahi kulima na pia mpaka wakati huwa nalima niko na shamba langu huwa nalima chakula kadhaa pia na chakula mboga aina mingi huwa nalima napenda sana kulima juu nakula chakula yenye nimepanda napenda sana hiyo kulima ni kitu ya maana sana kwangu kwa maisha yangu.

Ine po program ya simu natumia kila siku, natumia WhatsApp, pia natumia Reddit natumia Facebook, natumia Twitter, former X, former Twitter. Hizo ni program yenye natumia kila siku, kwa masi kwa masi kwa mawasiliano na pia kwa kwa kutazama ama kuangalia kenye kinaendelea.

Ndiyo napenda sana kuvaa kofia lakini si kila wakati nikiwa kazini sipendi kuvaa kofia Ju pia haturuhusiwi kuvaa kofia Lakini nikiwa nje napenda sana kuvaa kofia kuzuhia jua na pia napenda sana uso yangu ikue sawa isichomwe sana na jua.

Ndiyo napenda chakula cha haraka lakini si kila wakati juu si mzuri sana na kiafia kwa mwili Lakini saaingine napenda sana kama wakati mwingine nimechoka ama nikiwa kazini kazi ni mingi Naipenda sana juu itanisaidia kwa hiyo wakati lakini sipendi kuzoea sana.

Napenda sana kutembea msituni, napenda sana miti, napenda sana misitu, na iyo hewa safi napenda sana kupumua iyo hewa safi, na pia inasaidia akili yangu kutulia. So napenda iyo, napenda kutembea hivyo misituni, kusikia miti, upepo ndege, huwa inaniletea utulivu katika ndani yangu.

Huwa napata habari katika kwa mtandao ama kwa televisheni ama kwa marafiki na familia hapo ndiyo napata habari sana sana na pia saa zingine nikiwa kazi ni ntasoma gazeti kwa kazi ndiyo pia ntapata habari ama pia nasikiza radio.

Hali ya hewa leo ilianza mvua asubuhi lakini saa hii mvua inaisha jua inaanza kuwaka. Nasikia leo najisikia kuna baridi kiasi lakini joto iku hapo kati. Na ni sijavaa nguo mzito nimevaa nguo yenye si mzito si rahisi. Nasikia leo najisikia kuna baridi kiasi lakini joto iku hapo kati. Mimea itakua kwa haraka sana na chakula itakuwa kwa wingi na pia nitaendelea kupanda ktika hii hali hii ya hewa.

Rangi yangu ya kupendezo, napenda rangi ya blue, pia inamaanisha, napenda sana hiyo rangi juu, naonanga kama kwangu inamanisha amani, na pia nikienda nje niangalia mawingu, ama niangalia juu naona yu blue, blue ni rangi yenye unasikia imetulia, na pia inamaanisha kutulia na pia ikona urembo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuponya, kila magonjwa zote naponya. Sababu ninasema hivo ni kuna watoto naangalia katika kazi yangu naona kuna watoto wako wagonjwa sana, hawaezi jitoa hapo. Wako na uchungu ni watoto wadogo. Ningekuwa na uwezo ningeweza kuwaponya watoe kwa hiyo uchungu na wafurahie utoto wao katika hii dunia.

Huwa natazama video mahali tofauti tofauti katika mtandao, huwa niko kwa YouTube natazama video, niko TikTok, niko Facebook, na huwa natazama video sana huko, na pia kwa WhatsApp pia natumiwa video, huwa natazama pia, na inanisaidia sana video zingine zinanisaidia sana.

Sipendi kuoga kwa maji moto. Labda kama kuna baridi. Baridi ikizidi sana nitaoga kwa maji moto. Lakini napenda sana kuoga kwa maji baridi. Inanisaidia mwili yangu. Saa zingine nasikia joto sana so inasaidia mwili yangu kupunguza joto katika mwili.

Nakunywa maji kadhaa kwa siku kama lita mbili napenda sana kunywa maji au pia kulingana na kazi yangu inabidi nikunywe maji juu nachoka sana pia mwili unapoteza maji sana na ninapoenda zoezi pia naitaji maji mingi kwa mwili yangu kuna shida nakunywa maji kila wakati ndiyo tena isaidie mwili.

Ninapo utaka kustarehe huwa na tulia na familia yangu na tazama filamu na familia yangu pia naenda kuogelea na pia wakati mwingine nitaenda kwa shamba yangu ni pande ni lime ni pande mimea na saingine nikona naezaenda mahali na familia yangu tukule chakula ama pia na marafiki zangu.

Ndio napenda sana kupika, napenda sana kusoma na watu wengine jinsi ya kupika chakula tofauti tofauti katika jamii tofauti, napenda sana kujaribu chakula tofauti, sipendi pia chakula mbaya, so napenda kupika ndio nijipikie chakula tamu, chakula kila mtu atafurahia na ata tamani azikule tena.

Kila asubuhi ninapoamka, ni lazima nisome biblia, niombe, nishukuru mungu kwa kuniamsha, siku mpya na pia nitapika kiamshakinywa chai na labda viazi vitamu, ama mandazi, ama mahamri Pia nitatoka nje kwanza nipumuwe hewa safi, alafu nitarudi nioge kama naenda kazini, nitaenda kazini, ama nikae kwa nyumba, ama nifanya vitu zingine zenye zinafaa.

Huwa sivai saa, juu nikona simu naangalia saa kwa simu, mi si mtu wa kuvaa saa, lakini nikona saa, saa ziko, kama kuna mahali, penye nahitaji kuenda saa ingine navaa kulingana na ile nguo nimevaa, so unaona ni lazima, nivae saa, lakini huwa sivai saa sana, yeah.

Napenda sana kununua vitu za teknolojia zenye zimetokea kwa soko, kama kompyuta, simu. Napenda sana kujaribu zile vitu zimetokea na teknolojia zile mpya. So zikitokea hivi napenda sana kununua. Pia napenda kununua mavazi mzuri ile fashion iko. Ndio napenda sana.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mpya na napenda sana kuwa wa kwanza kujaribu teknolojia mpya so kitu enye ikikuja mpya kwa soko nakuwa wa kwanza kununua na kujaribu na ndiyo nikuwe najua mbele ya watu wengi sana.